Je, unapenda kulima bustani? Naam, ninapenda sana kulima bustani. Kulima bustani ni mahali ambapo unaweza kutoa. Ukatoa mchanga na ukaweza kupanda kitu ambacho unaweza kipenda kwa maua maua, pia waweza ukapanda viyazi, pia ukaweza kupanda vitu ambapo vitatumika katika malisho ya badae, pia unaweza pia kulima tu uweze kuona shamba likiwa limelimwa hali hile. Ninapenda sana kulima bustani kwa sababu ninaona imependeza wakati ninapolima na ninapopanda maua ya aina tofauti tofauti. Kwa mfano bustani langu hapa nje, nimeweza kulipanda maua ya kijani, kijani kimbichi ambayo yanatoa maua ya mekundu. Maua haya yanafuraisha sana tena yananukia bora zaidi. Na ninapotazama maua pale pia kuna maua yale ya majano kuna maua yale ambayo ni maua aina nyingi nyingi nyingi. Unapotazama mahuwa yale unapotoka kwa nyumba unaskia hewa safi yanukia vizuri na pia yanangaa ninapenda sana kulima bustani kwa sababu ninapoiachilia bila kulima, inaweza kuvuta wanyama ambao si wazuri mfano wa nyoka. Yaweza kuleta wanyama kama wale panya, wakakua waharifu. Yaweza kuleta pia wanyama ambao ni wabaya, wataweza kuishi pale mle ndani, mwani bustani ambao limewekwa bila kulimwa. Pia ninapenda sana kulima bustani kwa sababu wakati mwingine ninapopanda vyakula pale, inaweza kuvipalilia huweza kuvitazama vinavyo kuwa nikajua vinaitaji nini. Nikajua kuwa wakati vinaitaji umwage jini namwagilia maji wakati mwingine napanda vitungu. Napo naweza kupanda pia mboga. Na hizo mboga ninajipata kwamba maisha yanakuwa rahisi. Ninapopanda mboga katika bustani ile kwa sababu sitaweza kununua. Kwa hivo ninaweza kupunguza hali ya maisha ya uchumi huu. Na ninapo fanya pia ninaweza kupanda mboga za kuuza nikawauzia marafiki zangu majirani na pia sokoni unapata kwamba ninapata fedha kwa sababu ya kulima kale kabustani kangu ambao ni kadogo kwa hivyo ni unapojituma na kulima bustani unajua kwamba ume umeweza kuvuta pesa zingine zikawa kwa mfukoni bali zisiweze kutoka kwa sababu zimetulizwa. Unuona kazi yako ya mikono yako, na unaeza kujisifu we mwenyewe kwa sababu unuona hii kweli, hii ndio kazi yangu ambao nimekuwa nikifanya kwa mda fulani. Na pia, ukiweza kuwaeka wanyama pale katika bustani lako, napata vina wapendeza zaidi. Mfano wabata, uweke maji pale, uweke kanga, uweke huyu njiwa. Unapata kwamba shamba lako na bustani lako lina sauti nzuri. Kabisa wanapotoa sauti zao hawa wanyama. Ninapenda sana kulima bustani.

Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine. Mimi binafsi ninapenda kufanya kazi na wengine. Wakati mwingine unajipata kama unapenda kufanya kazi peke yako, wakati mwingine unapenda kufanya kazi na wengine ila kwa hiyo tu ninapenda kufanya kazi na wengine ama kwamba wahenga walisema kwamba utengano ni udhaifu na lakini unapopata mungano unapata kwamba mtaenda mbali. Na pia tunajua kwamba kidole kimoja hakivunji chawa. Kwa vile unapofanya kazi peke yako ni sawa utafanya lakini kumbuka unapofanya mkiwa wengi mtasaidiana kimawazo. Pia mtasaidiana kuimarisha hile kazi kwa haraka. Pia mtaweza kufanya kazi hile kwa njia inayofa. Kazi ile ikafanywa kwa ubora zaidi. Na pia mnapofanya wengi, mtaweza pia kusaidiana katika chaguzi ya kazi, katika uchaguzi wa mambo tofauti tofauti. Najapo, bada ya siku, mnapata kwamba mmefanya kazi nyingi kuliko vile ambapo ungefanya peke yako. Kwa mfano, tunapo chukua kazi kwa mfano kazi ya shambani. Unapo fanya ama jifanya kazi yako kiviyako kama ni kulima unaweza chukua muda mrefu sana ukifanya kulima peke yako. Utalima mwezi mzima, utalima wiki mbili lakini mnapo chukua watu wengine kama kumi utapata kwamba mmefanya lile kazi ama hile kazi ya kulima kwa siku mbili ama masiku tatu na inapendeza kwamba haraka ya watu wengi hawezi ilinganisha na haraka ya mtu mmoja ivyo ukifanya kazi na watu wengi pia unaweza kupanua mawazo yako. Ukaweza kujua mambo ambayo yanahitajika unapofanya kazi. Kwa mfano hauwezi ukajajua yoyote ama huwezi ukaelimika kwa njia ya kujisomesha wewe mwenye. Lazima uwe na walimu wa kusomeshe, lazima uwe na watoto wa kusikilize bali ukiwa peke yako hauna hata haja ya kuweza kuendelea. Kwa ivyo unapo iyo vile vile kwa kazi, unapofanya kazi peke yako hauna hata ile hima ya kuweza kuharakisha kwa sababu unaona sijakimbizwa na yeyote na pia kwa mwendo wangu nitafika. Hila lakini tunapofanya kazi kwa wengine unapata kwamba kazi nyingine kama kazi za kilimbo lazima ukimbie ama ufanya kazi kwa hima kwa sababu haujui wakati wowote anga itakapo badilika. Utapata unafaa kuwa umelima shamba lako na ukamwaga mbegu lakini kukuwa peke yako ata kutamatisha ujatamatisha tupeke yake kulima. Kwa hivyo utapata umechelewa na mvua na mvu imeweza kunyea kwa mashamba wengine mimea yao ikaenza kuchipuka lakini yako hata kungali bado kumekauka hakujalimwa. Kwa hivyo unapofanya kazi na watu wengine. Unaweza kufanya kazi yako kwa ubora na kwa haraka Pia Unapofanya unapo amua kufanya kazi na watu wengine unajua unaweza kutembea katika unapata kwamba wanaumarufu wao kwanjia nyingi. Utapata kwamba jinsi wewe uko marufu kwa jambo moja pia na wao wana umarufu wao katika sehemu nyingine na ambayo pia vile vile ingeweza kukusaidia kwa mfano unapokuwa wewe ni mkulima alafu wenzako pale ni watu huwa wamesomea madawa ya mimea. Tapata kwamba ukiwasiliana nao wataweza kukusaidia njia ambazo tunaweza kuyanunua yale madawa, utaweza kutumia kiwango kipi, utaweza kutumia kwa mudafulani, na baada ya siku unapata kwamba kazi yenu itakuwa kazi ambayo imeboreswa na kazi ambayo inafurahisha na kupendeza macho.

Naam ninapenda sana kupanda milima. Milima ni sehemu ambayo imeinuka ambayo haikujengwa ilikuwa vile kutoka mwanzoni. Na ninapenda sana kupanda milima kwa sababu ninaweza kujua ujuzi wa milima pale juu. Pia inafanana vipi. Pia unapopanda milima unaweza kufanyisha mwili wako mazoezi. Ukaweza kukata mafuta ambayo hayapaswi katika mwili wako. Na pia unapofanya, unapopanda milima, unaweza kupata, utaenda ukipita, sehemu ambazo unaambiwa hapa usikimbie, hapa utembee namna hii, hapa uongeze nguo, unaweza kwenda kujua hali ya anga jinsi inavyotofautiana unapoendelea kupanda milima. Kwa mfano kuna rafiki yangu ambaye pia anapenda kupanda milima na wakati anapopanda hiyo milima alienda kuambiwa kwanza punguza nguo hadi wamevaa masoksi makofia unapata kwamba wamefanya yale kwa sababu mahali unapaendelea kupanda juu ya milima inendelea ikikuwa baridi. Kwa hivyo lazima ujikinge kutoka kwa baridi kwa sababu baridi pia cha ua kita kukausha kikufanye mawe naweze kufariki moyo wako usimame nauweze kufariki. Kwa hivyo ninapenda sana kupanda milima, unapopita kwenda mlimani, unapita na msitu. Msitu huu uko na aina tofauti ya miti ambayo inakuwa pale. Unapoanza kabla hufike kwa mlima unapata kwanza ni miti ya kawaida unaojua unapata ile inayokuwa pale pia ukitembea hata ukiendelea kukwea mlima utapata kuna sehemu ingine ina mawe nyingi. Na unapopata sehemu ambayo ina mawe nyingi pale utapata kwamba miti ambayo iko pale ni miti mifupi. Miti ambayo haina furaha miti ambayo imejificha mle ndani isije ikajulikana pia unaweza kupata na miti mingine kama hii inaitwa baobao miti ambayo inakuwa mahali ambapo kuna kijibaridi sana miti ile inapokuwa pale inakuwa mikubwa inakuwa miti ambayo inapendeza pia sana pia ninapenda kupanda mlima ili niende nikaone theluji. Wakati mwingine sisi tunasikia kwamba theluji inanguka wakati katika sehemu zingine za mataifa bali sisi hatujawahi tukaiona kwa sababu nyumbani pale kuna joto. Na utakaposikia watu wakisema kuna dalili za baridi hawezi fahamu kwamba baridi na theluji haziwezi zikakaribiana. Na unapopanda mlima, utaweza kwenda upate theluji ni ya rangi, ambayo ni nyeupe, yapendeza, iko pale juu katika kilele cha ule mlima, unafurahia kuona, kugusa. Na pia unaweza kusikia vizuri, unapojua kwamba umefika mahali ambapo, si wengi wanaweza fika ukavunja rekodi, wakati mwingine ukafika pale kwa mare ya kwanza, unaweka hiyo kama historia.

Unapenda kufanya nini wakati wa jua kali? Jua kali ni msimu wa wakua na jua ambalo lina ni kali sana na hakuna mvua na wala hakuna manyunyu manyunyu ya mvua. Hio ndio jua kali. Ninapo wapate wakati napojipata katika msimu ule wa jua kali ua ninapenda sana kunywa maji. Kwa sababu ukikunywa maji mwili wako unaeza kubaki na maji na hautaweza kuwa umefikiwa kuishiwa na maji mwilini. Na unapo kuwa na mazoea ya kunywa maji, unapata kwamba ngozi yako inalainika, ngozi yako haikomi vizubaya, inaeza kuka inelainishwa na kwamba hauzeeki sana. Unaoa jianza kupata umeanza kupata mikunjo ya uso unajua kwamba haunywi maji ya inayakutosha. Ninapenda kukunywa maji lita kama mbili tukuenda kwa tatu kwa sababu unavyo kunywa maji mwili wako unaenda kwa unasaidia viungo vya ndani kuweza kukufanya kazi jinsi inavyo faa kwaivyo wakati kuna kuwa kuna jua kali pia ninapenda kuogelea kwa maji ambayo ni baridi. Kuwa na jua kali mwili wako unaweza kutoa jasho jingi na unapotoa jasho jingi na pata kwamba unaitaji pia na uweza kupiga mbizi kidogo na ili mwili wako uweza kuleta ile kibaridi cha kweza kutuliza mwili wako. Na unapo ogelea katika maji, unahisi vizuri, hayo niyaina ya mazoezi, unahisi kanakwamba ngozi yako sasa, imewacha kupigana vita na jua kali, unatulia chini ya maji, unapiga mbizu, unangia pale ndani, unatoka, na ukitoka unapata kwamba jua limeacha kuwa kali sana. Pia wakati wa jua kali napenda kulima shamba langu na kulitayarisha kwa ajili ya upanzi. Kukua na jua wakali watu wanafaa kutayarisha mashamba yao wanayaanda. Na pia kuyalima na kuweza kuyatoa yale magugu. Hili wakati mvua itakapo fuata kwa sababu baada ya jua kali kuna kuwa na mvua nyingi wanaeza kupanda mbegu zao na wa pia zikaweza kuchipuka na wakaweza kulisha familia zao. Kwa hivyo wakati kuna kuwa na jua kali, ninahakikisha kwamba shamba langu lote limelimwa na limeekwa tu tahari tu punde tu kutakapo nyesha vile, tutaweza kupanda mbegu althini. Pia wakati wa jua kali, ninapenda sana kukaa kwa kivuli, cha miti, na ninapokaa chini ya kivuli, chamiti, nina uskiliza upepo, unapopita kando ya maskio yangu, unapopita mwilini kwangu, unaskia kwamba hauwezi kutuwa jasho, unasikia hewa ikiwa safi, hewa ikiwa tulivu, hewa ikiwa ni namna ya jinsi mwili unavyo tamani iwe. Wewa unamambo mengi ambayo ninapenda kuyafanya wakati wa jua kali. Pia wakati wa jua kali ninapenda kukaa kwa nyumba bila kufanya kazi nyingi za nje. Kwa sababu ukikaa chini ya jua kwa mda mrefu, unaeza ukazirai, unaeza pia ukapata magonjwa ya ngozi. Hila ukikaa katika sehemu ya kizimba hivi utaeza kupata kwamba mwili wako ukosawa umilainika ngozi ni laini na haina maumivu yoyote.